Siwezi kudanganya sijawai kanyanga ndani ya ndege, lakini akili yangu hupaa angani kila saa. Kupitia picha na video za kijanja, nimezunguka dunia nzima na kuona vile wasee wanovyoishi huko mbali. Inaka miondoko ya kishua sana kuona mawingu kwa karibu na nikona imani siku moja nitapiga hiyo safari ya kweli nione vile dunia inakaa ukiwa juu kabisa.